Sifa muhima kwa kiongozi kwangu ni honesty and transparency Kiongozi mbaya asema tu ukweli ukweli tu ndo minaitaji kiongozi asema kama kitu inafanyika kwa inchi ni kitu mbaya asema ni kitu mbaya kama kitu mzuri asema ni kitu mzuri haKuna haja kudanganya wa wanainchi aMambia kwamba inchi inaenda hii side na inaenda the other way around Tuknachukia sana uongo kwenye kiongozi. Kama mimi mwenye nikizataka kwa kongozi ama mtu kiongozi lazima tu nikuwe na hiyo virtue ya honesty kwangu. Nikuwe mtu nasema ukweli all the time. Sikuwa na danganya, haisaidi mtu yote kukunanganya. Kwa sababu at the end of the day, repercussions zitaonekana, consequences zitaonekana. Na kama ilikuwa ianmove, wrongside itaonekana. So kuambia watu kweli wajue mahali kunelekea ndasaidi ya solutions ipatika ni kwa haraka than kundanganyana.

Kushiriki kwenye mashindano ya nimeshiriki kwenye mashindano ya mpira wa kabumbu na ilikuwa mpira wa makabumbu wa mguu katika kiwango cha shule upili. Mchezo ilikuwa mzuri. Tulicheza nilikuwa mmojawapo wa wachezaji, lakini kwa bahati mbaya siku hiyo timu yangu ilikuwa ndiyo ilikuwa timu nyonge. Tukiweza tukapokeza kichapo cha mabawa tano. Personally ilikuwa bad experience. Ilikuwa like a nightmare si kufurahia kabisa. Kama mchezaji kucheza dakika tisini alafu timu yako kupokezwa kichapo cha mabawa tano. Kwa mchezo wa kandanda ama soccer, hiyo ni mabao mengi sana alafu kwa timu concede ina one game. So, iliniuma sana. That's why nakumbuka mchezo huo. As much as nimeshiriki kwenye mashindano mengine, ile nakumbuka sana. Juu iliniuma sana na ilini affect kisaikolojia. Bado naikumbuka hadi kuwa leo.

Changamato ninazokutana kazini ni mingi, but zile main hukuanga ni wafanyikazi wametoka background tofauti. So wafanyakazi kuna wale wakona asira, kuna wale wako wachangamufu, kuna wale haupendi kukoparate. So it's quite hard. Kufu unapata kazi ambaye ingifanyika kwa muda mfupi ina drag for long, inachukuwa days kufanyika, so inabidi mumaapply pressure mwapi wano kwa mutu wa makasiriko ndio kazi ifanyike huwa sipendi, kitu ikifanyika ivo. Another problem pia napatana naye kazini nikwamba, mhm, unapata mabossi wengine ni ma psychopath. Mtu akishaa fanya kazi for a whole month, for 30 days, pia the end of the month. As the contract inasema, mfanyakazi anafa alipwe mshara wake baada, baada mwezi kuisha. Mabossi wengine bado wanachalewesha mshahara ya wafanyakazi kwa siku kadha ama wiki kadha, bila explanation, bila avalid ni kufanya, just kuwatesa ndio, wafanyakazi wabaki hapo, bila kwenda, so. Nikitwa nifreshi kabisa. Ningezapenda tukuwe na typical society ambayo mtu anafanya kazi, na wafanyakazi wetu wana corporate, they know, their responsibilities and their roles, na pia the bosses na compuni, zinajuakwamba, once the service imekua delivered, wanaafa kulipa for the service imekuwa offered na wafanya lkazi, plain and simple, black and white. Ningeezataka tu ivu.